Naam, kwa kawaida wakati wangu wa likizo, mimi hujistawisha kwa kufanya ujuzi wa mtandaoni kama vile komputa, 'graphic design' na mengineo kama vile mafunzo ya 'AI'. Hata hivyo, mimi hujifunza lugha mpya kama kiingereza bora, kichina au kifaransa. Pia, mimi natumia 'YouTube' na 'Google' kujifunza mengi zaidi. Hata hivyo, wakati wa likizo, mimi husoma vitabu na makala za kujenga akili. Pia, naanzisha miradi midogo. Biashara ndogo ya kuuza mitandaoni, kilimo kidogo na huduma zinginezo. Pia, najihusisha na kazi za kujitolea pia.

Naam. Kwa hakika, mimi nimewahi fanya kazi za kujitolea na ninajua faida zake. Faida ya kwanza ni kwamba kazi za kujitolea, hukuza ujuzi na uzoefu. Umuhimu wa pili ni kwamba huongeza fursa za ajira. Na waajiri wengi hupendelea mtu mwenye uzoefu wa kujitolea na husaidia pia mtu kujenga CV yenye nguvu. Kazi za kujitolea pia ilinisaidia kupanua mtandao wangu. Hivyo basi iliweza kunifungulia milango ya fursa mpya za kazi, biashara au masomo. Ya mwisho kabisa ni kwamba niliweza kuimarisha tabia na maadili yangu.